Naboresha michakato ya kazi kwa kupanga ratiba za kila siku kugawa majukumu kwa uwazi na kutumia zana sahihi pia nafanya ukaguzi wa mara kwa mara nasikiliza maoni ya wafanyi kazi na kurekebisha mbinu ili kupunguza upotovu wa muda na rasilimali na ili niwe napata mazoefu hodari.

Harufu ninayoipenda sana ni ile ya mvua inaponyesha ardhini, hasa asubuhi. Hunipa hisia ya utulivu, uhai na mwanzo mpya. Pia napenda harufu ya kahawa moto kwa sababu hunikumbusha umakini na mazungumzo ya kirafiki. Na hunipa nguvu ya kuanza siku kwa matumaini. Harufu hizo hunifanya nijisikie karibu na watu, mazingira na kumbukumbu nzuri za maisha.

Nawafahamu majirani wangu kwa kiasi kikubwa, hasa kwa sababu wengi ni wa ukoo wangu. Hilo ufanya mawasiliano yawe rahisi na ya karibu. Tunasaidiana mara kwa mara kushirikiana katika shughuli za kijamii na kudumisha amani. Uhusiana huo unipa hisia ya usalama mshikamano wa familia unaoimarisha maisha ya kila siku.